Ninapenda kutazama muziki ambao mimi binafsi huchukulia kama mchezo. Muziki huu ni muziki wa kufokafoka au kama ambavyo inajulikana ulimwenguni kote, huitwa hip hop. Kwa sababu si burudani pekee, bali ni njia ya kusikiliza hadithi za maisha halisi, kuelewa changamoto za jamii, za tabaka la chini, na kuungana na hisia za watu waliopotezwa katika mfumo wa kijamii na kiuchumi. Hiphop ni sanaa inayochanganya historia, siasa, na maisha ya kila siku na inatoa fursa ya kuelewa muziki wa mgogoro heshima na mafanikio kupitia maneno ya kweli. Michezo ambayo ilinishangaza zaidi ilikuwa inahusu ugomvi kati ya marapa, wawili wakuu, Tupac na Biggie. Ambao uliibuka kati ya ukanda ya west coast na east coast nchini Marekani katikati ya mwaka elfu moja na mia tisa. Ugomvi huu ulikuwa zaidi ya mashindano ya muziki. Ulikuwa mgogoro ya heshima, historia na hisia ambapo kila wimbo na kila shairi lilichukuwa nafasi ya ujumbe kwa jamii nzima Tupac kwa mfano kupitia wimbo wake kama hitiman aliweka hasira zake na hofu ya kutokuwa na haki akisema maneno yenye nguvu. Maneno haya yalionyesha hasira za kweli na kutetea tabaka la chini huku akionyesha jinsi maisha ya ghetto au mtaani yalivyokuwa magumu pia G. Kwa upande wake kupitia mashairi kama yale ya ushatia aliwakilisha hali halisi za watu wa East Coast akionyesha changamoto za mtaa, utapeli, hofu ya usalama. Huku maneno yake yakiakisi historia ya jamii yake. Mashairi haya hayakuwa tu burudani yalikuwa kioo cha maisha halisi na waliosikiliza walihisi kujihusisha moja kwa moja na hisia hizi hata kama walikuwa mbali kijiografia. Napenda kutazama michezo hii, hasa nikiwa nyumbani, ama kupitia televisheni au mtandaoni. Ili niweze kuzingatia kila wimbo, kila shairi, kila hisia iliwekwa ndani yake. Kutazama, kunanifaya nijione nahusika moja kwa moja na hisia si la huzuni, matumaini, na uthubutu wa wasanii, na uthubutu wa wasanii. Ni hisia za kuwa sehemu ya dunia ambayo mara nyingi hainekani. Dunia ya watu waliopozea sauti yao lakini ambao sasa wanazungumza kwa nguvu kupitia muziki. Mchezo wa hip hop inafundisha pia thamani ya ujasiri, uthubutu na kushikilia kweli na kunipa uelewa wavjinsi muziki unaweza kuwa chombo cha mabadiliko katika jamii. Historia ya ugomvi wa Tupac na Biggie inanikumbusha kwamba huku kuna mashindano na migogoro pia kuna mafunzo na ya heshima ulewa wa jadi, umuhimu wa kushirikiana baada ya kupoteza sauti kwa hivyo, kwa mimi kutazama mchezo wa hiphop ni zaidi ya burudani. Ni kushiriki hadithi na kujihusisha na hisia za kweli. Kujifunza kutokana na historia halisi ya jamii huku tukipata msukumo wa kiakili na kihisia wa kushughulikia maisha yangu binafsi na kuelewa maisha ya wengine. Hiphop ni lisho ya maisha halisi, nguvu na sauti isiopotea.

Kinacho nipa motisha kazini ni mchanganyiko wa maendeleo binafsi, mafanikio na mazingira ya kazi. Kwanza kufanikisha kazi vizuri kunanipa furaha na kujitambua hasa pale ninaposhuhudia matokeo chanya ya juhudi zangu. Pili kutambuliwa na kuthaminiwa na wenzangu au wasimamizi kuna nikaza moyo kwa sababu inathibitisha kuwa kazi yangu ina maana. Vile vile changamoto mpya na kujifunza ujuzi mpya hunitia motishe. Kwa sababu kila changamoto ni fursa ya kuimarisha uwezo wangu na kukuza taaluma. Mwishowe kwa muda wa kupumzika na mafanikio ya kikundi kunanipa nguvu ya kuendelea na kazi kwa ari na moyo wa kujitolea. Katika kifupi, motisha yangu inatokana na mchanganiko wa kujitimiza binafsi, kuthaminiwa na maendeleo endelevu kazini.

Ili kujitunza nazingatia mwili akili na hisia zangu kwa pamoja. Kila siku na kusudia kupata usingizi wa kutosha na kula chakula chenye lishe ilikuwa na nguvu za kutosha kwa shuguli zangu za kazi pamoja na maisha ya kila siku. Pia na kusudia kufanya mazoezi ya mwili kama kutembea au kufanya mazoezi mepesi. Ili kuboresha afya na kuondoa msongo wa mawazo. Kwa upanda wa akili, najitunza kwa kusoma, kujifunza ujuzi mpya na kutumia muda wa kupumzika kama kusikiza mziki wa hip hop au kufanya shuguli za ubunifu. Vile vile, najitunza kihisia kwa kutenga muda na familia na marafiki, huzungumza kuhusu changamoto na kushiriki katika furaha ndogo ndogo za kila siku. Kwa kifupi, kujitunza kwangu ni mchanganyiko wa afya ya mwili, akili na moyo. Ili niweze kuwa na nguvu na furaha ya kuishi.

Ushauri ningeweza kumpa mtu mwingine ni kuzingatia kujitunza na kupanga maisha kwa uwiano. Ni muhimu kuweka muda wa kazi na muda wa kupumzika. Ili kuepuka msongo wa mawazo na uchovu. Pia ningemshauri kujifunza kila siku. Kama kuongeza ujuzi mpya au kuboresha zile alizonazo. Kwani maendeleo binafsi huongeza furaha na kuimarisha kujiamini. Pia ningemshauri kuwa na malengo yanayopimika na ya wazi. Yanayoweza kufanikishwa hatua kwa hatua. Ili kila siku ajione akifanya maendeleo. Mwisho ningemshauri kushirikiana na kushirikishwa na wengine. Kwani msaada wa familia, marafiki na wenzake kazini huongeza furaha, motisha na mafanikio. Kwa kifupi, ushauri wangu unalenga kujenga mwili, akili, moyo na mahusiano yenye afya, huku akijenga maisha yenye malengo na uwiano.

Nime wahi kulima nilijihusisha na kilimo cha mazao madogo madogo kwa kiwango cha nyumbani ambacho kilinifundisha umuhimu wa bidii, subira, kupanga kazi kwa wakati. Uzoevu huu ulinisaidia kuelewa dhamani ya kazi za mikono na mchango wa kilimo katika maisha ya kila siku ya ustawi wa jamii.

Kwa sasa, natumia muda mwingi sana mtandaoni kwa siku. Mara nyingi zaidi ya inavyo paswa. Na sehemu kubwa muda huo, hutumika kwenye mambo ambayo, haya niwezeshi kuniongezea kipato wala kunijenga moja kwa moja. Nimetambua hili na nimeona kama changamoto binafsi, ndo maana nimejiwekea lengo la kupunguza matumizi ya mtandao, na ikiwezekana kuwacha kabisa matumizi yasiyo na tige. Kwa sasa nitajitahidi kuanza kudhibiti mda wangu mtandaoni ili nitumie zaidi kujifunza kazi na shuhuli zenye manufaa ya mda mrefu.

Napendelea zaidi kusafiri kwa kutumia ramani kuliko GPS. Sababu ni kwamba GPS mara nyingi hutoa maelekezo yasiyo sahihi hasa katika nchi zetu ambazo miundombinu na taarifa za maeneo bado hazijaendelezwa kikamilifu ramani hunipa uelewa mpana wa eneo, husika, kunisaidia kupanga njia kwa akili na kunifanya nijiamini zaidi ninaposafiri. Pia kutumia ramani hunipa nafasi ya kuuliza na kuthibitisha taarifa kwa watu wa eneo husika jambo ambalo mara nyingi huwa sahihi zaidi kuliko kutegemea GPS peke yake hasa kwa nchi ambazo bado hazijaendelea.

Utaratibu wangu wa kila asubuhi huanza mara tu ninapoamka. Ambapo napenda kuamka mapema asubuhi. Mara nyingi kati ya saa kumi na moja, hadi saa kumi na mbili alfajiri. Baada ya kuamka, kwanza najipa muda mfupi wa kujituliza na kupanga mawazo ya siku. Kisha nashughulikia usafi, binafsi kama kuoga na kujiandaa. Kwa upande wa kiamshakinywa, napendelea kula chai nyepesi kama yai au kahawa pamoja na mkate au matunda. Ili kunipa nguvu za kuanza siku bila kujisikia mzito. Kabla ya kuondoka nahakikisha nimepanga mipango ya siku kuandaa vitu muhimu vya kazi au majukumu na wakati mwingine kukagua ujumbe muhimu. Kwa ujumla ninahisi asubuhi zangu ni wakati wa mwanzo mpya. Ingawa wakati mwingine huja na changamoto za kuamka mapema hunipa nafasi ya kupanga siku vizuri na kuanza majukumu nikiwa na utulivu na matumaini.